Ninasherehekea mwaka mpya kwa utulivu nikiwa na familia na marafiki wa karibu mara nyingi tunakaa pamoja, tukila chakula, kuhesabu sekunde za mwisho wa mwaka na kupeana heri za mwaka mpya pia hutumia muda huo kutafakari kuhusu mwaka uliopita na kueka malengo mapya kwa mwaka unaokuja kusherehekea mwaka mpya hunipa matumaini mapya, furaha na motisha ya kuanza mwaka nikiwa na mawazo chanya na mipango mizuri.